Kile ambacho napenda sana kuhusu shirika langu ni mazingira ya ushirikiano na heshima. Watu wanafanya kazi kama timu, wanasaidiana na maoni ya kila mtu yanapewa nafasi. Hilo hunifanya nijiskie kuthaminiwa na kujiamini katika kile ninachofanya.

Nina kipawa cha kusikiliza kwa makini na kuelewa watu. Kisha kusaidia au kueleza mambo kwa njia rahisi na inayoeleweka. Pia nina kipawa cha kuunganisha mawazo haraka, kutatua changamoto na kubadilika kulingana na hali. Kipawa kingine ni ubunifu wa maneno. Napenda kueleza hisia mawazo au hadithi kwa njia inayogusa na kuvutia. Hicho ndicho kinachonipa furaha zaidi.

Nikianza mradi mpya wa kazi, uanza kwa kuelewa lengo lake vizuri. Ninajuliza tunataka kufikia nini na kwa nini mradi huu ni muhimu. Baada ya hapo, hukusanya taarifa muhimu na kuugawa mradi katika hatuwa ndogo ndogo ili usiwe mzito sana. Kisha huandaa mpango wa kazi na ratiba. Nikiweka vipaumbeleo na muda wa kila hatua. Napenda pia kuwasiliana mapema na watu ninaofanya nao kazi.

Napenda mchanganyiko wa vyote viwili. Kuna wakati ninafurahia kufanya kazi pekee yangu, hasa pale ninapo hitaji umakini, utulivu, au kufikiria kwa kina bila usumbufu. Hapo nahisi nafanya kazi kwa kazi yangu na kutoa mawazo yangu vizuri. Lakini pia napenda sana kufanya kazi na wengine kwa sababu shirikiana, kuna leta mawazo mapya, mitazamo tofauti na nguvu yatimo. Kufanya kazi na watu hunifanya ni jifunze zaidi na kujisikia kuna sehemu ya kitu kikubwa Kwa hiyo, kwangu usawa kati ya kufanya kazi pekee yangu na kushirkiana na wengine ndio bora zaidi.

Napendelea mfumo wa Android. Napenda jinsi ulivyo rahisi kubadilisha na kurekebisha kulingana na mahitaji yangu. Pamoja na uhuru wa kupakuwa na kutumia apps tofauti kwa urahisi. Pia napenda kwamba Android inachaguo nyingi za simu katika bei tofauti. Hivyo mtu anaweza kupata simu inayomfaa kulingana na bajeti na matumizi yake. Kwa ujumla nahisi android inanipa uhuru, urahisi na matumizi yanayolingana na mtindo wangu wa kila siku.

Napendelea tishati kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ni rahisi inastarehesha na inanipa uhuru wa kujistia uhuru. Ni rahisi kufuwa ukiwa nyumbani, ukitoka haraka au hata ukiwa na marafiki. Lakini kwa kazi au hafla rasmi kidogo, shati hunivutia zaidi kwa sababu linanifanya nionekane nadhifu au mwenye mpangilio. Kwa hiyo kwangu inategemea mazingira Lakini kwa starehe ya kawaida ya tishati hushinda.

Ninajaribu kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana. Mara nyingi kusaidia kwa kushiriki maarifa au shauri pale mtu anapohitaji. Iwe ni kumtia moyo kumsikiliza au kumweleza mahali pa kutapata msaada. Pia napenda kushiriki, shuguli za kijamii. Kama kusaidia majirani, kushiriki harambee au kusaidia pale panapokuwa na hitaji.

Ndio, napenda kuoga kwa majia moto. Maji ya moto hunisaidia kupumzika, kupunguza uchovu wa mwili na kutuliza mawazo hasa baada ya siku ndefu. Pia hunifanya nijisikie niko fresh na nimesafishwa vizuri na wakati wa baridi huwa ni raha zaidi ni kama dakika chache za kujitunza na kujipa utulivu.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa, maisha yamenifanya nihame kwa sababu ya kazi, fursa au mabadiliko ya kawaida ya maisha. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa, bado ninaukumbusho na hisia za pekee. Na kila nikifikiria huko, huhisi kama ni nyumbani moyoni. Mahali ninapoishi sasa nimejifunza kupapenda kwa sababu pananipa utulivu, ukuwaji na mwanzo mpya.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni hasa kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda naweza kuangalia bidhaa tofauti kulinganisha bei na kusoma maoni ya watu wengine kabla ya kufanya uamuzi. Hata hivyo, huwa makini napenda kununua kutoka kwa maduka au wauzaji ninao waamini na hasa vitu ambavyo tayari navijua ubora wake. Kwa ujumla, ununuzi wa mtandaoni hunipa urahisi, chaguo nyingi na utulivu wa kufanya maamuzi bila presha.

Napenda mikutano iliyo na mpangilio mzuri na yenye lengo wazi. Hii ni mikutano ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza maoni yanashughulikiwa kwa heshima na hatua zinazo chukuliwa ni wazi bada ya mkutano. Pia napenda mikutano midogo au kikundi kidogo kwani uhusika rahisi kushirikiana kuuliza maswali na kuelewa majibu bila kusumbuka. Nikishiriki katika mikutano hii, uhisi uwezo wa kuchangia, kuelewa mambo vizuri na motisha ya kushirikiana kikamilifu.

Mafanikio ya kibinafsi ni na yothamini kazi ni ni pale ni napofanikisha kazi kubwa au changamoto ngumu kwa ufanisi. Hasa pale matokeo yake ya napokuwa chanya na ya naonekana. Napenda sana pale mawazo yangu au juhudi zinaletwa matokeo na wenzangu wanatambua mshango wangu. Pia napenda mafanikio yanayohusiana na kujifunza kitu kipya au kuendeleza ujuzi kwani hunipa motisha na kunifanya nijisikie kuwa ni na songa mbele kita aluma.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni mtu ninaye muamini sana na ninae jisikia huru kuwa mimi kwe mwenyewe nikiwa nae Tulikutana shuleni na urafiki wetu ulianza taratibu kupitia mazungumzo ya kawaida na kushirikiana mambo madogo madogo Kadri muda ulivyopita, tukajikuta tunashirikiana zaidi hadi tukawa karibu sana Mara nyingi tunafanya mambo kama kuongea kwa muda mrefu, kucheka, kushauriana, kuhusu maisha, au hata kukaa kimya pamoja bila presha. Kinachonifanya nimwone kama rafiki wa kweli ni uamenifu wake, kunisikiliza bila kunihukumu na kusimamia hata nyakati ngumu. Kuhusu rafiki yangu, ningependa kusema ni mtu mwenye moyo mzuri, anaejali na anae nikumbusha thamani ya urafiki wa kweli. Urafiki wetu hunipa nguvu faraja na hisia ya kutokua peke yangu.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kuwa makini na ninacho shiriki. Hasa taarifa binafsi kama nywila. Namba ya simu au maelezo ya kifedha. Hutumia nywila tofauti na ngumu na pale inapowezekana huweka uthibitashaji wa hatua mbili. Pia hujihadhari na viungo wa ujumbe wa kushuku. Hasa kutoka kwa watu nisio fahamu na husa. Sisha mara kwa mara programu na kifaa changu ilikuwa salama zaidi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikabu niliye mpenda ni Lebron James. Nina mpenda kwa sababu ana ujuzi wa hali ya juu, nguvu na akili ya mchezo na hufanya timu yake ionekane yenye mshirikiano na umahiri mkubwa. Na kumbuka mchezo mmoja wa ajabu nilimuona akicheza ambapo alikimbia kutoka mwisho hadi mwisho wa uwanja na kupiga pointi muhimu kwa ustadi mkubwa. Jambo lilinionyesha uwezo wake wakuongoza na kutimiza jukumu lake ujuzi unaomfanya awe bora ni uchukuwaji wake wa kushambulia na kujilinda kuona nafsi za wenzake na kufanya maamuzi ya haraka Nikimtazama akicheza huhisi msisimuko, shauku na kuhamasika na mara nyingi hunifanya nitake kujifunza na kuboresha stadi zangu mwenyewe hata kama siwa mpira wa kikapu.

Shambo la dini lililo muhimu kwangu ni imani na madili imani hunipa mwelekeo wa maisha, tumaini na nguvu ya kuendelea hata wakati mambo ni magumu maadili kama upendo uwaminifu, msamaha na kuwajali wengine huniongoza katika maamuzi ya kila siku Pia wakati wa kutafakari au kuomba ni muhimu kwangu kwa sababu hunipa utulivu wa ndani na nafsi ya kujithamini.

Ndio, nilikuwa nikifanya yoga mara kwa mara, napenda yoga kwa sababu hunisaidia kupumzika, kutuliza akili na kurekebisha mwili baada ya siku ndefu au stress. Nakumbuka nilipoanza, nilianza kwa mazoezi rahisi ya kupumua na mwendo wa mwili, kisha taratibu nikaendelea na mchanganyiko wa asanas zaidi. Baada ya kufanya yoga huhisi amani nguvu mpya na utulivu wa akili na mwili na mara nyingi hunisaidia kuwa na mtazamo mzuri kwa kazi au shughuli nyingine.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, hasa pale ninapokuwa na haraka au napenda kitu rahisi na chenye latha, napenda vyakula kama piza, burger au chips, kwa sababu ni rahisi kula na mara nyingi kuchanganya latha nzuri na furaha ya haraka. Hata hivyo sipendi kula chakula cha haraka kila mara kwa sababu hakina lishe kamili kama chakula cha nyumbani. Lakini nikikula mara kwa mara huhisi furaha kidogo raha na kuridhika kwa muda mfupi.

Kazi yangu ni kusaidia watu kupata taarifa, maelezo na ushauri kwa njia ilio rahisi kueleweka. Na masomo yangu yalihusiana na mawasiliano, uandishi na teknolojia ya habari. Nilichagua njia hii kwa sababu nilipenda jinsi mawasiliano yanavyo unganisha watu na kusaidia kushirikisha maarifa. Na niliona itakuwa kazi yenye changamoto lakini pia yenye kuridhisha. Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu kazi na masomo haya ni kufundisha au kueleza jambo na kuona mtu akielewa vizuri. Jambo linalonipa furaha na motisha wa kuendelea. Changamoto ninazo kutana nazo ni kudhibiti muda kushughulikia maswali mengi kwa wakati mmoja na mara nyingine changamoto za kiufundi mtandaoni. Kipengele ambacho ningependa kubadilisha ni kupata njia bora ya usimamizi wa muda na vifaa bora zaidi ili kazi na masomo yangu ziwe rahisi na zenye ufanisi zaidi bila stress nyingi.

Kila siku napenda kutumia zana mbalimbali za DGT ambazo hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana na kupata taarifa miungoni mwa zana hizi ni computer na simu za smart Kwa kufanya kazi, kuandika na kupata taarifa. Programu za mawasiliano kama WhatsApp, email na Zoom kwa mawasiliano ya haraka na kushirikiana na wengine.

Kwa kawaida, napenda kutazama video kwenye majukwaa kama YouTube Kwa sababu kuna aina nyingi za video hadithi, mafunzo, burudani na habari Pia napenda TikTok mara kwa mara Hasa kwa video fupifupi za kuchekesha au za ubunifu Mara nyingine napenda pia kutazama video kwenye Facebook au Instagram Hasa zile zi nazoonyesha matukio ya familia, marafiki au mambo mapya ya kijamii kutazama video mtandaoni hunipa burudani maarifa mapya na msukumo wa wa ubunifu.

Ndiyo, napenda kugawa taka zangu ili kusaidia mazingira. Kwa mfano, napanga plastiki karatasi na taka za kikaboni tofauti. Hii husaidia kurahisisha utupaji wa taka na kuchangia uhifadhi wa mazingira. Mara nyingine pia napenda kurecycle au kutumia tena baadhi ya vitu. Kama maboksi au chupa za plastiki, badala ya kutupa moja kwa moja, kufanya hivyo kuna nifanya nihisi nafanya jambo zuri kwa dunia na kuonyesha uwajibikaji wa kijamii.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini, ni pale ninapokuwa ninaeleza au kusaidia wengine kuelewa jambo fulani, au pale ninapokuwa nikisuluhisha tatizo kwa ufanisi, hii ni kwa sababu huhusisha ubunifu, akili au mawasiliano, jambo linalonifanya nijisikie kuwa na mchango halisi.

Ndiyo, navaa miwani, hasa pale ninapohitaji kuona vizuri au kulinda macho yangu. Miwani husaidia kusoma, kutumia kompyuta au kuona kwa mbali bila kuchoka. Pia napenda miwani yenye mtindo mzuri, inaongeza muonekano wangu na kunifanya nijisikie kujiamini na nadhifu. Kwa ujumla, miwani kwangu silazima tu ya kazi. Bali nisehemu ya faraja na mtindo wakila siku.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, lakini kwa kiasi na kwa malengo maalum. Napenda kuitumia kwa kupata taarifa, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana na watu. Mara nyingi kutumia majukwaa kama YouTube kwa kujifunza na burudani na WhatsApp au Instagram kwa mawasiliano na kufuatilia kinachoendelea kwa marafiki au jamii.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni huu. Jithamini na jiamini, hata pale mambo yanaponeka na magumu. Usijilinganishe sana na wengine kwa sababu kila mtu anasafari yake na muda wake wakung'a. Pia usiogope kuuliza msaada au kujifunza, makosa si mwisho bali ni sehemu ya kukua. Fanya kile unachoeza leo, hata kama ni hatua ndogo, hatua ndogo ndogo ndizo hujenga mabadiliko makubwa. Na muhimu zaidi kuwa mwema kwako mwenyewe kwa sababu hapo ndipo nguvu ya kweli huanzia.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kila siku kwa kazi na burudani Kwa mfano, napenda kutumia voice assistants, text to speech, apps na recorders kusaidia kurekodi mawazo kusikiliza taarifa Pia napenda kusikiliza podcast au audiobooks kwani hunipa maarifa mapya na burudani wakati nikifanya kazi nyingine au nikipumzika teknolojia ya sauti kwangu ni rahisi, inarahisisha maisha na huongeza ufanisi bila kunichosha.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu sana. Hunivutia kwa sababu huchochea mawazo, ubunifu na hisia za mshangao. Zinanifanya nitoke kidogo kwenye uhalisia na kuingia kwenye dunia ya kufikirika. Napenda hasa hadithi zenye fumbo uchawi au ujumbe wa kina kuhusu maisha. Nikisoma au kisikiliza hadithi za aina hii, huhisi msisimuko, udadisi na furaha ya kugundua kitu kipya.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kufanya shugli zinazonisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza huondoa mawazo ya kazi au shule kwa kusoma kidogo, kusikiliza muziki mtulivu au kutandika mawazo yangu. Baada ya hapo, napenda kuosha au kuoga, kubadilisha nguo na kueka mazingira ya chumba changu kuwa safi na tulivu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Ninaipenda kwa sababu inaonyesha uthabiti, matumaini, na jinsi mtu anavyoweza kushinda changamoto kubwa kwa juhudi na imani. Aina ya filamu ni drama, kwani inaniguza hisia za kweli na inatoa ujumbe mzito kuhusumaisha na familia. Na kumbuka mara ya kwanza nilipoiona, ilikuwa nyumbani. Nikiwa na familia na niliguswa sana na hadithi na udhabiti wa mhusika mkuu Chris Gardner. Hamu ya kuangalia filamu hii ilikuja kwani nilisikia wengine wanaposema ni filamu ya kuhamasisha sana na moyo. Ndiyo ningependa kuyiona tena kwani kila marahu hisi msukumo mpia, motisha na hisia ya matumaini. Na mara nyingine hunikumbusha umuhimu wa kushikilia ndoto zako bila kukata tamaa.

Napenda chai hunivutia kwa sababu ni laini, hutuliza na ninaweza kuinywa wakati wowote wa siku bila kunichosha sana. Chai hunipa muda wa kutulia na kufikirea, hasaa asubui au jioni. Kahawa nayo ni nzuri, hasaa inapohitaji nguvu ya ziada, lakini kwa starehe ya kawaida na utulivu, chai ndio chaguo lango la kwanza.

Mara nyingi natumia programu za mawasiliano, kujifunza na kupanga mambo kati ya ninazo zitumia sana ni Whatsapp kwa mawasiliano ya haraka na watu wakaribu Youtube kwa kujifunza burudani na kupata mawazo mapya Google, Search, Drive na Gmail kwa utafiti, kuhifadhi faili na barua pepe kalenda au notes app kwa kupanga ratiba na kukumbuka mambo muhimu Programu hizi hunisaidia kuokoa muda, kubaki nikiwa nimepangwa na kuendelea kujifunza kila siku.

Ninapo shughulikia udhaifu wangu kazini, huanza kwa kujifahamu na kujikubali. Najua si lazima niwe mkamilifu kila wakati. Kisha utafuta njia za kujifunza na kuboresha kama kuomba maoni kutoka kwa wezangu au kusoma na kufanya mazoezi zaidi, pale ninapo hitaji.

Mara nyingi husikiliza muziki wa utulivu na wenye hisia. Hasa pale ninapotaka kupumzika au kufikiria Napenda R&B laini soul na acoustic kwa sababu hunisaidia kutulia na kuzingatia. Pia ninapohitaji nguvu au motisha husikiliza muziki wa gospel au inspirational unaonipa matumaini na nguvu ya kuendelea. Wakati mwingine pia usikiliza afropop au bongo Kwa ajili ya furaha na kujiweka kwenye moods nzuri.

Kwa kawaida, nafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki. Hi hunisaidia kudumisha usafi na kuepuka mbrundikano wanguo chafu. Kama kuna nguo chache ausiku zimekua tulivu na heza kufua mara moja au mbili. Lakini nikifanya shuguli nyingi ya uhali ya hewani ya joto, basi huongeza mara na furahia nguo zikiwa safi, unipa hisia ya nadhifu na utulivu.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kusisimua sana napenda tamasha kwa sababu ya nguvu ya muziki wa moja kwa moja umati wa watu na hisia ya kushirikiana furaha. Nakumbuka nilifurahia sana kuimba pamoja na wengine kucheza na kuona msanii akitoa burudani kwa moyo wake wote. Tamasha huniacha nikiwa na furaha kumbukumbu nzuri na hamu ya kurudia tena kama nafasi itapatikana.

Umeme unapokatika kwanza hubaki mtulivu. Mara nyingi hutumia mwanga wa simu au utochi. Kisha huangalia kama ni kukatika kwa muda mfupi. Nikiona ni muda mrefu napenda kupumzika kidogo labda kusikiliza mziki kwenye simu kusoma au kuzungumza na watu wa karibu. Wakati mwingine na uchukulia kama nafasi ya kupumzisha macho.

Mara nyingi napenda kufuatilia Citizen TV na NTV Kenya. Napenda hizi kwa sababu huleta habari kwa wazi, vipindi vya mijadara na pia burudani zinazo gusa maisha ya kila siku. Pia nikitaka burudani zaidi au vipindi maalum naweza kuangalia KBC au vipindi vya kimataifa kulingana na kilicho hewani.

Napenda kujifunza mambo mapya kwanjia vitendo au udadisi. Maranyingi huwanza kwa kusoma au kutazama video, kisha kujaribu mwenye ili kuelewa vizure. Pia napenda kuuliza maswali na kujadiliana na wengine kwa sababu mazungumzo hunipa mitazamo mipya. Nikijifunza kwa mtindo huu uhisi furaha msisimiko na motisha kuendelea kugundua zaidi.

Ningependa kuenda mahali tulivu, salama na penye mazingira ya kuvutia. Mahali panapotoa amani ya akili na hewa safi. Ningechangua ufukweni. Mawimbi ya bahari na upepo mwanana hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Ningependa kutembea ufukweni asubuhi na jioni kuogelea, kusoma vitabu na kufurahia machweo ya jua, pia kuonja chakula cha baharini. Ningependa kusafiri na mtu wa karibu au watu wachache ninao waamini ili likizo iwe ya mazungumzo mazuri na kicheko. Zaidi ningependa kupumzika lakini wa kiasi fulani cha kutembea taratibu sio kukimbiza ratiba, bali kufurahia kila muda pole pole.

Ndiyo, nilikuwa nimewai kununua tikiti za Tukio. Mara nyingi ufanywa mtandaoni kwa urahisi kama kwa tamasha la mziki, sinema, maalumu au michezo. Napenda kununua tikiti kwa sababu kunipa uhakika wa nafasi, kuepuka foleni na kupanga ratiba yangu mapema. Nikifika kwenye Tukio, uhisi msisimuko furaha na motisha ya kushiriki kikamilifu.

Ili kujitunza na penda kufanya mambo ya naoyongeza afya, utulivu na furaha ya akili na mwili. Kwa mfano, kulala vya kutosha na kudumisha ratiba ya usingizi. Kula lishebora na kunywa maji ya kutosha. Mazoezi ya mwili kama kutembea, kufanya yoga au mazoezi ya nyumbani. Kupumzika kisaikolojia, kusoma, kusikiliza mziki au kufuatilia hobi zangu. Kujipa muda wa starehe kama kuoga vizuri, kutazama filamu au kuwa na wakati na familia na marafiki Mara ni kifanya hivi huhisi nyoyosafi, akili tulivu na nguvu ya kushugulikia kila siku kwa furaha.